Ninasaidia jamii yangu kwa kuhakikisha kuwa mazingira ambayo tunaishi ni safi na pia ninasaidia jamii yangu kwa kuwasomesha watoto kwenye mahali ambapo tunaishi pia ninasaidia jamii yangu kwa kuwafunza kuhusu mambo ya mungu na mwenyezi kristo.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa tarehe ya ishirini na tisa mwezi wa julai Mimi husharekea siku yangu ya kuzaliwa na kwa kuwasiliene na familia yangu na marafiki zangu sisi huenda mahali pa kujivinjari tunaogelea kwenye maji Pia tunakula na kukunywa kinywaji na kukata keki na kudensi.

Wakati huu wa asili wakati wa jioni kwa sababu na jaribu kupoteza kilo lakini kwa hizo siku zengine chakula ninachokipenda kula jioni huwa ugali na samaki penda kula ugali na samaki kwa sababu ni chakula kitamu na chenye ladha nzuri na pia inanipea proteni kwenye mwili na inanisaidia kupoteza kilo kwa sababu haina calories mingi.

Niliamka asubui, saa moja asubui, nikatayarisha mtoto wangu kuenda shule, nikaenda bafuni na kuoga, baada ya hapo nikatayarisha kiamsha kinywa, nilikula nguashe kwa lugha ya kikuyu na chai, tena nikaenda kazini kutoka saa mbili asubuhi, asubuhi nilihisi nikiwa mzima na mwenye afya nzuri.

Ninapenda kusoma vitabu vya aina ya fiction na thriller yani vitabu vya kusisimua mimi upenda kusoma vitabu hivi kwa sababu huo ni pea mawaitha na pia huniwezesha kupitisha wakati na huwa na hadithiza kusisimua.

Ninapenda kucheza mchezo wa kandanda yani football kwenye lugha ya kimombo kwa sababu mchezo huu hua unasisimua na hua unanifurahisha na pia ninapenda kucheza mchezo wa badminton kwa sababu hua inasaidia mtu kupoteza kilo na kukuwa mwenye afia nzuri.

Ndiyo nimeshai tembelea ziwa nilikuwa kwenye shule ya upili nilienda kutembelea ziwa la victoria pia nilienda kutembelea kwenye mto huko kwenye nilipoenda kuona babu yangu nilienda kwenye ziwa la maragua ziwa hilo lilikuwa na samaki wengi sana na pia ilikuwa na maji safi na baridi.

Huwa siendi hospitali mara mingi kwa mwaka, mwaka uneeza isha kabla mimi kukanyaga kwenye hospitali, kwa sababu mimi ni mwenye afya. Najua kuwa nahitaji kuwa naenda hospitali ili niweze kuonwa na daktari, kujua afya yangu na hali ya mwili yangu, lakini kwa wakati huu huwa siendi hospitalini.

La hasha sijawai kufanya yoga sababu yangu kutofanya yoga ni kwa sababu nimesikia watu wakisema yoga ni aina ya mazoezi ya kishetani na huwa siyafanyi najua hiyo ni backward thinking lakini kwa wakati huu huwa sifanyi yoga ningependa sana kujua kufanya yoga mbeleni maishani kwa sababu yoga itasaidia mimi kukua kwenye hali mzuri ya mwili.

Kila, likizo yangu ya ndoto huwa ni ya kusisimua sana naweza penda kuenda kwenye nchi ya Amerika ama Bali, ili nieze kuenda kuona bara na'am pwanu yao. Pia ningependa kupanda mlima Everest kwa sababu ningependa kuona kilele hapo chuu Kile ambacho ningependa kuenda kufanya nikiwa nchi ya Amerika ni kwenda kuona mchezo wa American football na pia kwenda kutembea na kutalii nchi.

Naam, napenda kujifunza historia ili nijue mambo ama matukio ambao yalifanyika kitambo kabla niwe niwe nimezalia kama ni napenda kujifunza historia ya vile binadamu walikuja kukua kwenye dunia pia vile ambavyo kenya ilipatwa kumbozi kutoka colonialism na pia vile ambavyo familia yangu iliweza kukuja hadi ikakuwa pale ambapo ipo.

Jwisi ya matunda ni nayo ipenda sana ni jwisi ya maembe yani mango juice kwa lugha ya kimombo Napenda jwisi hii kwa sababu ni tamu na huwa inafanya ni hisi vizuri ninapoikunywa Naipenda kuikunywa ikiwa baridi kutoka kwenye fridgi kwa sababu huwa inaonja vizuri Pia napeza napenda kukunywa jwisi ya matunda aina tofauti kama jwisi ya mdizi na jwisi ya miwa.

Lengo ama malengo ambayo ni nayo kazini mwangu ni kuweza kumaliza reporti ambazo zini na hitajiwa kumaliza na pia kuweza kusonga mbele kupanda ngazi kazini kwa wakati huu kuna reporti reporti ambayo ni natengeneza inapelekwa kwenye serikali ili ipitishwe na kuwa haki ama law iso hiyo ndiyo lengo yangu ya leo ya kuimaliza.

Mchezaji wa mchezo ambayo ni nampenda ni mchezaji wa kandanda ambaye anaitwa Christian Ronaldo Nilianza kumuona kumtazama televisheni mwaka wa elfu mbili na nane Nilipokua bado mdogo alikuwa anachezea timu ya Real Madrid tena akaenda kuchezea Manchester United Nampendelea mchezaji huyu kwa sababu ni mchezaji bora katika kandanda na pia ni mtu mzuri na mwenye roho nzuri.

Kwa siku mimi hunywa maji takriban lita nne kwa sababu najaribu kupoteza kilo na maji inisaidia nisiweze kuhisi njaa pia maji inasaidia mimi kuhuhisi vizuri na kucool down pia maji inasaidia viungo vyangu kufanya kazi vizuri na pia ngozi yangu iwe nyororo.

Tabia ya watu ambao inanichukiza ni watu wenye roho mbaya na watu wanao penda kuongea kuhusu watu wengine hiyo nitabia mbaya sana kwa sababu hufanya watu wahisi vibaya pia tabia ingine ambayo ninaichukia kwenye watu ni watu uwenye. Kudanganyana hawasemi ukweli kwa sababu wawo wanaweza kugombarisha watu.

Ndiyo ninapenda kucheza mchezo ya ubao yaani board games kama vile chess na checkers nilijifunza kucheza chess mwaka wa elfu mbili kumi n atano nilipokuwa bado shuleni na nikaupendelea sana kucheza mchezo huo sasa mimi ni mchezaji bora pia ninapenda kucheza mchezo wa checkers niliofunzwa na babangu kuche babu yangu kucheza.

Ili kuhimiza ushirikiano katika timu mimi kuwasikiliza watu wote kwenye timu ili tuweze kusonga pamoja na kufanya kazi pamoja pia mimi huupenda kuwapea watu bonus kwa kazi nzuri ambayo wanafanya na ku mtuwa kinapofanya kazi mzuri mimi huwa na mweleza kwa mfanya kazi mbora ili kutimiza team spirit.

Mara nyingi mimi hucheza na kaka yangu mkubwa kwa sababu yeye ni rafiki yangu sisi hucheza mchezo tofauti kama vile chess kwenye mchezo wa bodi na pia sisi hucheza mchezo wa kandanda pamoja kwa sababu pia yeye ni mchezaji bora na yeye ndiye aliyenifunza kucheza kandanda.

Ndiyo ni napenda kuwagelea nilijifunza kuwagelea nilipokuwa mtoto na hadi waleo ni mimi mtu mzima bado na mimi huwenda kuwagelea pia namfunza mtoto wangu kujua kuwagelea Napenda kuwagelea kwenye maji ya tofauti kama vile kwenye puli ama kwenye ziwa ama kwenye bahari.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu mimi huwa mzuri kushinda mwanga mkali mwanga wa kati mtu bado anaweza kutoka nje na kuketi bila kuhisi mwili vibaya ama bila kuhisi mawingu ya kiwa makali sana ilhali mwanga wa mkali mtu hawezi kuketi nje na unahitaji kuketi kwenye kivuli.

Ndio mimi napenda hesabu.Nilipenda hesabu kutoka nikiwa utotoni hadi sasa mimi ni mkubwa, hesabu ni mzuri kwa sababu inasaidia mtu kwa kila siku maishani nilipita hesabu hiyo ndio ilikuwa ile subject ambayo nilipita sana kushinda zote na ikaniwezesha kuenda hadi university kufanya kusomea economics ambayo inahitaji kutumia hesabu.

Nilizaliwa kwenye mji wa murang'a huko mahali panaitwa maragua vitu ambavyo vya kuvutia huko ni milima ambayo tunayo Orang'a ni mji ambao huna milima mingi na piwa hali ya hewa ni baridi mambo mazuri ambayo nakumbuka kutoka utotoni ni vile ambavyo ningemfuata nyanya yangu kwenda shambani kulima Mji huo huwa maalumu kwa sababu huwa na wazi wa mingi na mto mingi na pia kuna chakula kingi.

Ndio nimeshai kushiriki katika mashindano nikiwa mdogo nilishiriki katika mashindano ya kuogelea nilipokuwa shule ya upili na niliibuka nambari mbili kwa kumi Pia nimeshiriki katika mashirikiano ya kufanya hesabu na nikaweza kuibuka nambari moja mashindano ni mazuri kwa sababu yanasaidia mtu kujiboresha na kusonga mbele.